Napenda kwamka na jua kuliko kulala mapema sana. Kwamka mapema hunipa muda wa kupanga siku yangu kwa utulifu, kufanya mambo muhimu, mapema na kujisikia mwenye ngufu siku mzima. Pia, asubuhi huwa tulifu na inansaidia kuanza siku kwa ari nzuri.

Mimi hupenda kutumia kompyuta kwa kufanya kazi zangu za shule na kueka rekodi za kazi zangu. Pia natumia kompyuta kuingia katika internet kutafuta vitu ambavyo ni vya kisasa.

Ninapenda kutoa michango kwa sababu inanikaribisha hisia za furaha na utendaji wa kusaidia wengine. Na pia huniwezesha kuhusika na jamii yangu kwa njia chanya. Nisaidia kupokea kitu ni kufanya kitu chenye maana kwa wengine. Kwa upande mwingine, michango inaweza kuwa furaha muda mfupi lakini sadaka inadhamani. Thamani ya kudumu zaidi kwa moyo au.